Saa hiii niko na ujasiri yenye ina allow kuongea mbele ya watu sana. Kitambo idea ya uwasilisho ilikua inaniogopesha sana. Kwa sababu sikuwa najua kama hawa watu wananiona venye nafikiria ama pengine wanaona inadequences zangu. Kwa hivyo, hiyo kitu ilikuwa inanishitua sana. Siku hizi, sihisi ati uoga kama kitambo, naweza ongea mbele ya watu virahisi sana Especially kwa sababu niko na ideas nyingi sana zenye naweza taka watu wazijue na neweza taka kukaa nao pamoja ndiyo niweze kueleza as many people as possible. Kwa hivyo uwasilisho siku hizi hata ni kitu napenda naweza sema ni kitu na appreciate, ni kitu huwa naangalia naona nataka kuifanya huko mbele zaidi na zaidi.

Napenda sana ni soda na soda za pepsi. Soda za pepsi nasikia zikiwa tamu kuliko soda za coca cola Especially ile flavor ya mango. Na nikikunywa mara mwisho ilikuwa wakati wa disemba, tulikua likizo. Nilinunulia familia yangu tukakunywa, tukasherehekea pamoja, na sikuelezwa na mtu kuhusu hii kinywaji, nilienda nikajitafutia mimi mwenyewe kwa supermarket. Kwa sababu mimi hupenda juice ama soda zenye ziko na flavor ya maembe. Na nilipoiona nikaona, ah, hii sijawahi jaribu, na ningetaka kuijaribu. Na nikiikunywa inanifanya nifeel, ni kama nakula maembe kwa hivo, ndio maana hii ndio favorite drink yangu. Na naona itakuwa ile kinywaji napenda sana kwa mudamrefu sana.

Hii muona namjua kulingana na vile nimesoma kuhusu kampuni yake ya Amazon na huyu mfanyabiashara anuitwa Jeff Bezos naeza taka kusema nampenda kwa sababu ya venye alitulia akianzisha kampuni yake wakati haikuwa inatengeneza pesa zozote hadi saa hii wakati inatengeneza mabilioni kwa hivyo hiyo ni kitu moja ya biashara yenye naeza taka kujua hiyo patience na kutulia hata kama kuna changamoto nyingi zaidi. Kwa sababu inamaanisha huko mbele ukisha overcome hizi changamoto unaeza jenga kampuni ambayo ni kubwa zaidi ijulikane dunia mzima.